Lengo langu la muda mrefu kazini ni kujijenga kuwa mtaalamu mwenye ujuzi na mchango mkubwa katika sekta yangu kupata nafasi ya uongozi au uajibikaji zaidi na kusaidia kukuza timu na kampuni kwa matokeo endelevu. Pia nalenga kuendelea kujifunza na kuboresha uwezo wangu ili kuendana na mabadiliko ya teknolojia na mahitaji ya kazi.

Malengo yangu ya kazi ni kuwa mtaalamu mwenye ujuzi mkubwa na mchango unao onekana katika seita yangu. Kukuza ufanisi wa timu na kuchangia mafanikio ya kampuni kwa matokeo endeleo pia nalenga kuendelea kujifunza na kuboresha uwezo wangu. Kupata nafasi za ukuwaji wa kitaalum na kimaisha na kuhakikisha kila kazi nashughulikia inafanywa kwa ubora na ufanisi.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa njia mbali mbali kwanza huwa nashiriki katika shughuli za kijamii kama vile usafi wa mazingira. Kupanda miti na kusaidia katika shughuli za maendeleo ya kijamii au mtaa. Pia hujitolea kusaidia watu wenye mahitaji maalumu kama wazee na watoto. Kwa kuwapa msaada wa kijamii au ushauri pale unapohitajika.

Ningependa kujaribu mchezo wa kuogelea, mchezo huu ni mzuri kwa afya ya mwili kwa sababu husaidia kuimarisha misuli, moyo na mapafu. Pia kuogelea hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa furaha. Zaidi ya hayo ni mchezo salama na wa kufurahisha unaoweza kufanywa na watu wa rika zote hasa unapojua kuogelea.

Ninaenda maktabani angalau mara tatu au nne kwa wiki wakati kuna kazi nyingi za kujifunza au wakati na mradi wa utafiti. Wakati mwingine huenda pia kuangalia vitabu vipya, kusoma magazeti au jarida na kutumia kompyuta za maktaba kupata tarifa. Maktaba pia ni sehemu nzuri ya kufanya mazoezi ya kimfumo kama kuchora, kupaka rangi au kuandika hadithi kwa sababu ni tulivu na haina usumbufu.

Napenda mengi kuhusu shirika langu kwanza napenda ushirikiano mzuri uliopo kati ya wanachama kwani tunasaidiana na kuheshmiana katika kazi zetu za kila siku. Pia napenda jinsi shirika linavyothamini maadili uwajibikaji na nidhamu jambo linalosaidia kufikia malengo kwa ufanisi.

Ninaandaa ripoti za kazi kwa mpangilio wa hatua kwa hatua ili ziwe wazi na za kueleweka. Kwanza huanza kwa kusanya taarifa zote muhimu zinazohusiana na kazi au mradi. Kisha hufanya mukhtasari wa yaliotokea, ukitaja malengo, shughuli zilizofanywa na matokeo. Baada yake, huandaa utafiti wa kina au uchambuzi wa matokeo. Ukieleza changamoto zinazojitokeza na suluhisho lililopatikana. Mwisho huandika itimisho na mapendekezo kisha nikaangalia lugha na mapangilio ya ripoti kwa kuhakikisha hakuna makosa.

Natumia muda wangu wa burudani wa bure kwa njia mbalimbali zinazojifanya nijisikie furaha na kupumzika kwa mfano napenda kusoma vitabu na hadithi za kufurahisha ambavyo hunipanua mawazo yangu na kunisaidia kupumzika kutoka kazi au masomo. Pia napenda kusikiliza mziki au kuangalia video za elimu na burudani. Jambo linalofanya nijisikie radhi na furaha.

Napendelea mahali pakimya. Mahali tulivu hunisadia kuzingatia vizuri. Kusoma kufikiria kwa undani na kufanya kazi zangu kwa uwangalifu. Pia kimya hufanya nijisikie utulivu wandani na kupumzika akili baada ya shughuli za kila siku. Hata hivyo wakati mwingine napenda pia mahali pa kelele kidogo kama sherehe au michezo kwani kelele za furaha huongeza msisimuko na burudani.

Hifo muhimu kwa kiongozi mzuri ni nyingi, lakini baadhi za msingi ni kama uongozi wa mfano ambapo kila kiongozi ni vizuri kufanya anachotaka wengine wafanye ndio ili aongezwe kwa mfano. Na ya pili ni uwezo wa kuwasikiliza, akuwe anajua kusikiliza mawazo, maoni na malalamiko ya watu wake, uadilifu, kufuata kanuni. Na hawezi kuongoza kwa hila au udanganyifu. Ya nne ni ujasiri ili aweze kufanya maamuzi magumu bila kuogopa matati.

Nguvu zangu kazini ni kadhaa zina nisadia kufanya kazi kwa ufanisi. Ya kwanza ni uwezo wa kupanga kazi hua naweza kupanga kazi zangu kwa mpangilio unaonipa kipau mbele hivyo hakuna jambo linalopotea au kushindikana ya pili ni kujituma na bidii nakamilisha kazi yangu kwa makini na kwa wakati wake. La tatu naweza kushirikiana na wengine halafu pia na ubunifu na mawazo mapya.

Ndiyo napenda muziku wa jadi, muziku wa jadi una mvuto wa kipekee kwa sababu unakisi utamaduni, historia na maadili ya jamii unanifanya nijisikie karibu na asili yangu na pia hunifundisha mambo mengi kuhusu maisha kupitia ujumbe wake ala za jadi ni midundo na nyimbo zake unipa utulivu na furaha na wakati mwingine hunikumbusha sherehe, tamaduni na historia ya wazee wetu.

Ndiyo na penda kupanda milima huwa ni shughuli yenye changamoto na burudani. Kwani hunisaidia kuboresha afya yangu. Afya mwili na kuimarusha misuli na moyo na pia kuongeza uvumilifu. Zaidi ya hapo kupanda milima kuna nipa fursa kuona mandhari nzuri ya asili na kupata utulivu akili. Na pia ni pia njia nzuri ya kufikiria mambo kwa utulivu na kupunguza kuto na kupumzika kutokani na shuguliza kila siku.

Ningethamini na kuamini makampuni kadha ya teknolojia ambayo yanajulikana duniani kwa uvumbuzi, huduma nzuri na uaminifu kwa watumiaji. Baadhi ni kama google kampuni hii inajulikana kwa huduma zake nyingi kama utafutaji wa mtandao, barua pepe, youtube na ramani. Ya pili ni microsoft kampuni kubwa inayotengeneza programu kama windows, office, na huduma za wingu zinazotumika na watu wengi. Ya tatu ni apple, inajulikana kwa vifaa vyake vya bora kama iphone, ipad na mac na kwa huduma bora kwa utumiaji wake.

Napenda kusafiri kwa kutumia GPS zaidi kuliko ramani ya kawaida GPS unirahisishia safari kwa kunionyesha njia sahihi kunisaidia kuepuka kupotea na kuokoa muda kwa kunipatia njia fupi au wenye msongamano mdogo. Pia ni rahisi kutumia hasa napo safiri sehemu nisizozijua.

Ndiyo napenda kucheza michezo ya ubao. Michezo ya ubao hunifuraisha kwa sababu hunisaidia kufikiria kwa kina. Kupanga mikakati na kufanya maamuzi. Pia ni njia nzuri ya kutumia muda na marafiki au familia. Kwani huongeza ushirikiano na mawasiliano. Mchezo kama draft chess ama ludo hunipa burudani na hunisaidia kukuza akilii pamoja na kufuraia muda wa pamoja.

Baadhi ya vipengele ambavyo nafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni ya kwanza ni urafiki na ushirikiano na wenzako. Pale watu wanaposhirikiana kuna kusaidiana na kuheshimiana kazi huenda vizuri zaidi. Ya pili ni uongozi bora. Kiongozi anayesikiliza, kuelekeza vizuri na kuwahimiza wafanyakazi huongeza morali ya timu. Ya tatu ni usalamu wa afya, ofisi au mahali pa kazi pasipo hatari, pasipo kelele zisizo za lazima na huduma za msingi zinapewa kipaumbele.

Ndiyo natumia video kwa masiliano marakwamara. Video hunisaidia kuwasiliano kwa uwazi zaidi kuliko mandishi pekee. Kwani mtu anaweza kuone ishara za uso, muendo, na hisia za mtu anayezungumza. Hii ni muhimu hasa kwenye mkutano ya kazi, masomo, mtandaoni, au mazungumzo ya familia na marafiki walioko mbali.

Napendelea kusoma habari mtandaoni kuliko gazeti la karatasi. Habari mtandaoni zinanipa up up to date information. Haraka zaidi na ninaweza kusoma kutoka sehemu yoyote na kwa wakati wowote kwa kutumia simu au kompyuta. Pia mtandaoni kunaweza kuwa na video picha na makala za kina ambazo husaidia kuelewa taarifa vyema.

Mchezaji mchezaji bora wa mpira wa kikapu ambaye napenda kutaja ni Lebron James Lebron ni mchezaji wa kipekee kwa sababu anamchanganyiko wa nguvu ujuzi ujuzi wa kifundi na akili ya mchezo ambayo umfanya kuwa kiongozi wa njani ana uwezo wa kucheza nafasi nyingi kuongoza timu na kufanya wachezaji wenzake wawe bora pia. Zaidi ya ujuzi wake wa mpira Lebron pia ni kiongozi wa mfano nje ya uwanja.

Wakati wa mgogoro na mtu na jitahidi kutumia utaratibu utulivu na busara ili tatizo liwe kutatuliwa kwa amani. Kwanza hufanya jitihada za kusikiliza upande wa pili bila kuingilia hisia ili kuelewa sababu za mgogoro. Kisha hujaribu kueleza mawazo yangu kwa uwazi na kwa heshima bila kuashiria hasira au kulalamika bila sababu.

Tundalangu la kupendeza ni ndizi, napenda ndizi kwa sababu ni rahisi kula haina msongamano na hutowa nguvu haraka. Pia ndizi ni tunda lenye virutubisho muhimu kama kalisi watasiamu na sukari asilia jambo linalonifanya niwe na nguvu na afya njema.

Neno siri salama naweka kwa kufuata kanuni madhubuti za usalama mtandaoni. Natumia njia zifuatavyo kwanza nikutumia mchanganyiko wa herufi nambari na alama ya pili nikuweka urefu wa angalau herufi kumi na mbili. Ya tatu kutumia maneno rahisi au taarifa zote za au taarifa za kibinafsi. Ya nne ni kutotumia nenosiri moja kwenye akaunti nyingi. Ya tatu kubadilisha nenosiri mara kwa mara. Haya ya sita kutumia maneno yasiyo somwa kwa urahisi.

Kumbu nzuri kutoka utotoni nilioikumbuka ni wakati wa kucheza na marafiki kwenye uwanja wa shule au shambani. Tulicheka sana, tukucheza mchezo ya jadi kama bao, rundo, la miguu na kuogelea kwenye mito au mabawa madogo. Kila mchezo ulikuwa ulikuwa wajaa furaha, mshikamano na mashindano kwa mshindano wa kirafiki mara nyingi tulijifunza kushirikiana, kuheshimiana na kushinda au kupoteza kwa bidii lakini kwa heshima.

Napofurahia kuwa nyumbani mara nyingi nafanya mambo yanayo ongeza utulivu burudani na furaha ya kweli kama kusoma vitabu au magazeti. Kusikiliza mziki au video. Kucheza michezo yabao au michezo midogo na familia. Kuchora au kupaka rangi. Kutazama mandhari ya nje. Kuandaa chakula au kutengeneza juisi.

Napenda kufanya mambo mbalimbali na marafiki zangu yanayoleta furaha na mshikamano. Mara nyingi hupenda kucheza mchezo kama mpira wa miguu. Au michezo ya ubao kwa sababu hutufanya tushirikiane kwa kufurahi pamoja. Pia tunapenda kuongea au kushirikishana mawazo kushauriana kuhusu maisha masomo au kazi jambo linayoimarisha urafiki wetu.

Ndiyo napenda kuvaa kofia mara kadhaa kofia ni nzuri kwa sababu huweka joto au ulinzi wa jua inapofanya hali ya hewa kuwa ya joto au yenye mwanga mkali, pia ni chambulicho cha mitindo inaeza kufanya mtu aonekane mtindo na wa kuvutia zaidi ya hapo, kofia pia ni rahisi kutumia na inafaa kwa shughuli nyingi michezo matembezi safari za nje au hata shughuli za kila siku.

Ninapenda aina ya filamu ya kisayansi ya kusisimua na yenye mafunzo. Filamu hizi hunipa furaha msisimko na maarifa kwa wakati mmoja. Filamu za kisayansi na teknolojia hufunza mambo ya sayansi. Uvumbuzi na uvumbuzi wa kisayansi filamu za kusisimua au za uchunguzi hunifanya nishi nishikwe na historia au tukio fulani na kuendelea kufikiria suluhisho.

Somo nililopenda shuleni ni sayansi. Napenda sayansi kwa sababu ina hamasisha kufikiria kugundua na kuelewa jinsi dunia inavyofanya kazi. Kupitia masomo ya sayansi niliweza kujifunza kuhusu viumbe hai, kemia, nguvu za asili na teknolojia. Jambo linalonifanya nione mambo kwa undani zaidi.

Mara nyingi weekendi napenda kutumia muda wangu kwa mchanga nyiko wa burudani pumzika na shuguli za kimaisha. Kama pumzika na familia au marafiki. Watu napika kucheza michezo midogo au kuzungumza kwa utulivu. Napili napenda kutembea au kufanya mazoezi madogo. Ama nizo kutazama filamu au video za burudani.

Nashughulikia muda mwisha kwa kutumia mpangilio makini na nidhamu ili kuwakilisha kazi inakamilika kwa wakati. Na kwanza nikuweka kipaumbele cha kazi. Kazi muhimu zinazohitaji muda mwingi hufanywa kwanza. Ya pili ni kugawa kazi sehemu ndogo kugawa kazi kubwa huu kubwa kwa hatua ndogo hurahisisha kukamilisha bila msongo ya tatu kuweka ratiba dhabiti kwa kuweka muda maalumu kwa kila sehemu ya kazi ili nishughulikie bila kuchelewa.

Ninatumia simu yangu kwa njia mbali mbali kwa kawaida na piga simu na kutumba kutuma ujumbe kwa marafiki na familia huwa natumia simu kwa mda wa masaa mawili kama nikutazama video ama kama nikupiga simu huwa natumia kwa masaa machache. Simu yangu ya kwanza ilikuwa inaitwa nokia ilikuwa ya kubonyeza na nilitumia kwa mda wa mwaka mmoja nikawadilisha nikachukua kwa sumu nyingine.

Mimi hupanga kazi yangu kwa kuanza na mambo muhimu zaidi ya siku hiyo. Kwanza naangalia orodha ya kazi au majukumu nilio jiandalia mapema. Kisha naweka muda maalumu kwa kila kazi, kwa kazi ngumu au zinazohitaji umakini mkubwa. Napanga kuzifanya asubuhi wakati nina nguvu zaidi. Vile vile napumzika kidogo kati ya kazi ili nisichoke. Pia, najaribu kuwa na utaratibu kila siku, lakini ninawacha nafasi kidogo kwa mambo yasiopangwa ili nishughulikie dharura.

Ndio napenda mvua kwasababu inafanya hewa kuwa safi na ni nzuri kuskia sauti yake inaponyesha juu. Napenda pia kuona wingu zikitanda na mitindo ya mvua inavyotengeneza kwenye mazingira. Wakati mwingine napenda kua nje kidogo na kuangalia mvua inanyesha. Lakini pia napenda kua na joto ndani ya nyumba kwa hivo mvua ni nzuri na napenda kuangalia jinsi kwa njia rahisi na salama.

Ninaposhughulikia kazi za dharura kwanza ninajaribu kubaini ni kitu gani cha muhimu zaidi cha kufanya mara moja, kisha napanga hatua za haraka za kuzimaliza bila kupoteza muda. Mara nyingi napunguza muda kwenye kazi nyingine zisizo za dharura ili niweze kutoa kipaumbele kwa jambo hilo. Pia napanga muda kidogo wa kuzingatia kila hatua ili nisikose kitu muhimu.

Napenda harufu ya maua kama waridi au jasmini kwa sababu inanifanya nijisikie tulivu na furaha. Pia napenda harufu ya mvua ikinyesha ardhi au udongo safi inanikumbusha mazingira safi na ya asili. Wakati mwingine harufu ya chai au kahawa inapokua tayari. Pia hunifanya nijisikie vizuri na kuamsha hisia nzuri. Wakati nakumbuka wakati nilisikia harufu hiyo ilikuwa nilikuwa darasani mvua ikaanza kunyesha harufu ya udongo ni likaanza ku kuinusia ilifanya niipende.

Kitabu nachokipenda zaidi ni Alchemist Cha paulo Coilo. Napenda mhusika wake Santiago kwa sababu anafuata ndoto zake na anashughulikia changamoto kwa hekima na uvumilivu. Nilipenda sana na kitabu hiki baada ya rafiki yangu amina kunishauri ni kisome. Kitabu hiki kilinifundisha somo muhimu kusu kuamini ndoto zangu na pia kilinifurahisha kwa sababu hiyo kila wakati ninapokumbuka hadithi na mhusika inanikumbusha mafunzo na furaha ya kusoma.

Ujuzi ambao nahitaji kuimarisha ni ujuzi wa kupanga muda vizuri na kuthibiti msongi wa mawazo. Wakati mwingine napata changamoto kushughulikia kazi nyingi kwa wakati mmoja. Hiyo ningependa kujifunza mbinu bora za kupanga kipaumbele na kufanya kila jambo kwa ufanisi. Pia ningependa kuimarisha ujuzi wa kuwasiliana vizuri zaidi hasa wakati wa kuushughulikia changamoto au kazi za pamoja ili nisikose kuwasiliana kwa uwazi na kwa usahihi.

Chakula na chopenda zaidi ni pilau kwa sababu kina ladha nzuri na mara nyingi uchanganya mchanganyiko wa harufu na viungo vinavyo pendeza. Napenda pia kuonja aina mbalimbali za pilau kama zile zenye nyama au samaki na mara nyingine kwa mboga. Chakula kingina ambacho pia nakipenda ni biriani. Biriani iko na ladha tamu vyakula hivyo hunifanya nijisikie furaha na kuridhika na pia ni rahisi kushirikiana na familia marafiki wakati wa chakula cha pamoja.

Wakati ninafurahi, napenda kujifurahisha kwa njia mbalimbali. Mara nyingi, napenda kucheka na marafiki au familia au kushirikiana nao kwenye michezo na burudani. Pia, mara nyingine napenda kusikiliza muziki, kuimba au kuangalia video zenye vichekesho. Wakati mwingine, napenda pia kufanya kitu kidogo cha ubunifu kama kuchora au kuandika.

Napenda kuwa mahali penye utulivu na mandhari nzuri. Kwa mfano napenda bustani au sehemu za asili zilizo na miti au maua kwa sababu ufanya njisike tulivu na furaha. Pia napenda maenewo yenye muanga wa asubuhi au jua la mchana. Ambacho uchangia hali nzuri ya mawazo. Wakati mwingine napenda pia kuwa mahali penye urahisi wa masiliano na marafiki au familia ili kuzungumza na kushirikiana wakati wa mapumziko.

Ndiyo nimewahi kufuga mnyama hasa paka na mbwa nilifurahia kuwahudumia kwa kuwalisha na kuhakikisha wanakuwa safi na wenye furaha. Kufuga mnyama kunanifundisha pia uvumulivu na kuwajali wengine. Kwani unahitaji muda na umakini ili kuhakikisha wanakua vizuri.

Napendelea mazingira ya kazi ambayo ni tulivu na yenye mpangilio mzuri. Napenda mahali ambapo kuna mwanga wa kutosha na rangi za kutia moyo ambacho hufanya nifanye kazi kwa ufanisi. Pia napenda mazingira ya kazi ambapo kuna ushirikiano katika kati ya wafanyi kazi na kila mmoja anaheshimiana. Kwa sababu hufanya kazi kuwa rahisi na yenye furaha. Mazingira hayo hunisaidia kuwa makini, kutimiza majukumu yangu kwa usahihi na kushughulikia changamoto kwa utulivu.

Ninapo wakaribisha wafanya kazi wapya kwanza nawakaribisha kwa tabasamu na maneno ya heshima. Kisha ninawapa maelezo ya jumla kuhusu kazi na mazingira ya ofisi ili wahisi wanakaribishwa. Mara nyingine nashirikisha wafanyakazi wenzangu kuwaongoza katika shughuli za kwanza na kuwaonyesha jinsi ya kushughulikia majukumu yao. Kwa njia hii wafanyakazi wapya wanahisi furaha wanajua wanapokuenda na wanapata muongozo wa kufanya kazi kwa ufanisi.

Ndiyo napenda kutembea msituni kwa sababu hunipa utulivu wa mawazo na kunifanya njisikie karibu na asili. Napenda kusikiliza sauti za ndege upepo unapopita kwenye miti na harufu ya mazingira ya asili. Kutembea msituni hunisaidia kunguza msongo wa mawazo na kunipa nguvu mpya za kuendelea na shughuli zangu za kila siku.

Kinywaji cha baridi niachopenda zaidi ni juisi ya matunda, hasa ile ya machungwa au strawberry. Napenda ladhaa yake safi na rangi yake inayovutia kwa macho kinywaji hiki huniifanya nijiskie mwenye furaha na kunipa nguvu kidogo hasa wakati wa joto au baada kufanya kazi.

Napendelea kuvaa shati kwa sababu ni rasmi kidogo na hufanya nijisikie vizuri pale napokuwa kazini au shuleni. Shati pia linaweza kuwa narangi na muundo unaovutia. Na lina panua nafasi ya kuunda mtindo wa kifahari kidogo. Hata hivyo kwa mapumziko au nyakati za faraha mara nyingine napenda kuvaa tishati kwa sababu ni rahisi inafaa kwa hali ya kawaida na hunifanya nijisikie kuwa huru.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao ni ule wa kuweza kupanga muda vizuri na kufanya kila jambo kwa ufanisi bila kuchoka. Pia ningependa kuwa na uwezo wa kujifunza haraka mambo mapya na kuelewa watu vizuri ili niweze kushirikiana nao kwa urahisi. Uwezo huu ungenisaidia sana katika kazi, masomo na maisha ya kila siku na kunifanya nifanikishe malengo yangu kwa urahisi zaidi.

Jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu ni sala na maadili ya kuishi kwa heshima. Na wema kwa wengine sala hunisadia kuungana na mungu na kunipa utulivu wa moyo uku maadili yanani ongoza kufanya maamuzi mema na kushughulikia wengine kwa heshima. Pia dini hunifundisha kuwa na huruma uvumilivu na kushirikiana na jamii yangu.

Nyama ninayopenda zaidi ni nyama ya ng'ombe kwa sababu ina ladha nzuri na mara nyingi. Huchanganya vizuri na viungo mbalimbali. Napenda pia samaki kwa sababu ni nyepesi na yenye afya. Na mara nyingine hupikwa kwa njia zinazokutia ladha. Nyama hizi hunifurahisha ninapokula na mara nyingi pia huwa sehemu ya chakula ninashirikiana nacho na familia au marafiki.

Ninapenda kusoma vitabu vya hadithi. Zinazochochea fikra na kuelimisha kama vile riwaya za maadili au hadithi za maisha halisi. Pia napenda vitabu vinavyonipa maarifa mapya kama vile vitabu vya sayansi au historia. Kwani hufungua mawazo yangu na kunifundisha mambo mapya. Wakati mwingine napenda pia kusoma vitabu vya burudani vinavyonifurahisha na kunifanya nisahau msongo wa mawazo.

Nangoja baruapepe mara kadhaa kwa siku, lakini sio kila dakika. Kwa kawaida, nakagua asubuhi, mapema, ili kuona kama kuna mambo muhimu ya haraka, kisha nakaguwa katikati ya siku na mwishoni masiku. Hii inanisaidia kuwakikisha sina kazi muhimu zinapotea, lakini pia hunisaidia kuwa makini na kazi yangu bila kusababisha usumbufu.

Kushirikiana na timu kwanza napanga majukumu kwa kila mshiriki ili kila mmoja ajuwe jukumu lake. Kisha tunashirikiana mawazo na kuzungumza wazi kuhusu changamoto au suluhisho zinazo itajika. Pia nasikiliza maoni ya wengine na kutoa msaada pale inapo itajika ili timu ifanikishe malengo yake.

Ndio, napenda kufuata matukio kimataifa kama vile michezo, siasa na maendelo ya sayansi. Napenda kuangalia habari na ripoti zinazohusiana na matukio haya ilikuwa na ufahamu wa mambo yanayojitokeza duniani. Pia, kufuata matukio ya kimataifa kunanisaidia kuelewa mitazamo tofauti na changamoto zinazo kubaliana na watu wengine.